Ndiyo, huwa nafuata matukio kimataifa kiasi. Sipendi kuzama sana kila bahari, lakini napenda kuwa na uwelewa wa mambo muhimu yanayoendelea duniani. Kama siasa, uchumi na maswala ya kibinadamu. Hasa zile haabari zinatuadhiri, maisha ya watu au mustakabali wa dunia. Nafuatilia kwa utulifu tuu na pata taarifa na tafakari alafu naendelea na shughuli zangu.

Nikitazama nje ya dirisha mara nyingi naona mchanganyiko wa majengo barabara na miti kidogo pembeni. Kuna wakati wanapita magari ya napishana na maisha ya naendelea tu napenda zaidi kutazama nje asubuhi mapema hau jioni wakati mwanga li laini na upepo uko poa. Kulingana na msimu wakati wa jua kuna mwangaza mkali na vumbi kidogo na wakati wa mvua kuna baridi na hewa safi. Nikitazama nje nahisi utulivu fulani kama kunikumbusha nichukue pumzi na nipumzishe haraka ya maisha.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuanzia na mawasiliano mazuri, naamini kila mtu ana mchango wake. Kwa hiyo napenda kusikiliza mawazo ya kila mmoja bila kubeza. Huwa najaribu kuunda mazingira ya heshima na uwazi, ambapo kila mtu anahisi yuko huru kushiriki mawazo yake. Pia napenda kushirikiana majukumu kwa haki na kusaidiana pale kuna changamoto kwa sababu naamini timu ikifanya kazi kama familia moja matokeo yake huwa mazuri zaidi.

Eee, napenda kula samaki, especially fresh kama tilapia ama nile perch, nikila hiyo nyama bana inasatisfy sana, crispy nje na soft ndani, kwa kweli samaki ni life, especially kama iko na kachumbari, kadogo au pilau kidogo upande, sawa tu ni simple lakini inabait kwa mood yake.

Nikiwaza kuanza nchi ambayo ningependa kuitembelea ni USA Napenda kuiona kwa sababu ni kubwa ina miji mikubwa na utofauti Pia kuna history na culture nyingi za kushangaza Nilisikia mara nyingi kuhusu New York New Los Angeles na maeneo ya famous kama Grant Kyson na yo imenifanya niwe na curiosity kubwa ya kuona yote kwa macho yangu Ningepeta kuona mchi unaonakaa usiku ukiwa na lights zake zote Pia kuona nature sports kama national parks na beaches ni kifikiria kuhusu safari hiyo na isi excitement sana kama adventure ambayo itakuwa ni memorable sana na pia nafasi ya kujifunza mambo mapia na experience lifestyle tofauti kabisa na nairobi.